Siku za mvua napenda sana kukukaandania na kufanya shuguli za nifana kurelax kidogo. Huwa inakua kama excuse upo ya kupumzika kwa kawaida huwa nafanya hivi na kunywa chai moto au kahawa na kitu kitamu kama ndazi au chapati. Na sikiliza mziki laini mara nyingi rhumba laini kama falipupa au madiliu system. Tatu nasoma kitabu au kuangalia series na penda vitabu ya self-improvement au fiction. Au series kama ni Stranger Things au hata drama The Kenya kama Maria au Sultana.

Napendelea kusimamia kuwa leader kuliko kusimamishwa kwa nini kusimamia kunanionyesha uhuru na control Naeza kuamua jinsi kazi inavyofanyika kuset priorities kuwapa wengine mkwapa wengine maoni na kuonea matokea moja kwa moja Pili napenda kuhamishwa kuhamasisha timu kuwapa watu wengine nafasi ya kung'aa kuwashukuru wakifanya vizuri na kuwasaidia kikosoa Pili najiona kujifunga zaidi nikisimamia huwa naitaji kuwa organized kucommunicate vizuri kutatua matitizo haraka na kuwa na vision wazi Izi skills zinakufaa maisha yote sio kazi ni tu.

Na imiza ushirikiano katika timu kwa vitu raisi lakini vinavyofanya tofauti kubwa Hivyo ndivyo navyofanya na au ningeweza kufanya Kwanza kapisa kuonyesha eshima na kudhamini kila mtu tangu mwanzo huwa nawambia wazi asante kwa mchango wako au idea yako imenisaidia sana Hata kama ni kitu gidogo pili kuwa wazi na kusikiliza bila kukatiza huwa na uliza unafikirani kuhusu hii au wana maoni magani na muachia mtu azungumze hadi amalize ni kisikiliza kwa makini na kutoa feedback kugawa kazi kwa haki na kulingana na nguvu huwa nauliza unapenda kufanya sehemu gani au unanguvu gani hapa na kugawa task inayowafaa ki la mtu kuwa na communication mara kwa mara na raifi huwa tunatumia group chat kwa audio za haraka na meeting fupi za wiki ili tuwe sawa.

Mimi ni mtu wa kuwai kabisa naweza kusema ni kama disease kwangu. Hata kama ni miradi na rafiki, meeting ya timu au hata kuenda kinyozi. Huwa niko hapo dakika kumi mpaka kumi na tano mapema. Siwezi kusema ili kuchelewa hata kidogo. Nikichelewa sekunde chache tu, moyo unapiga haraka na ninahisi nimekosa heshima kwa wakati wa mtu mwingine. Kwa mfano kama nimepanga kukutana na edi saa nne. Wani niko steji hapo mahali saa tatu kasorobo. Hana naangalia trafiki kwenye Google Maps. Kazini au task huwa nakamilisha mapema ili nijue niko safe. Siwezi kusubiri dateline ya mwisho inanitia stress sana.

Ninaishi githunguru machakosi kaunti karibu na mlelongo na atiriva upande wa kusini mashariki mwa Nairobi mali hapa nipo kwa sabu ni karibu na Nairobi niweza kuingia town kwa dakika 30 au 42 ni kimya na nafasi, kuna miti mingi mashamba madogo na nyumba zimeenea kidogo Si kama sibidi au isliye yenye kelele na watu wengi bei ya maisha ni nafu, nyumba, chakula na usafiri ni chipa kuliko ya kukaa Nairobi City Center Kuna mtaa mzuri majirani, wanajuwana, watoto wanacheza mpira barabarani na kuna feeding ya jamii.

Huwa naifadhi pesa yangu kwa njia rahisi na inanifaa bila kujilazimisha sana. Hii ndio inayonisaidia kuwa na amani ya moyo. Natumia aslimia hamsini 30-30-20. Huwa nagawanya pesa yangu hivi. Aslimia hamsini hadi 60 kwa mahitaji ya lazima kama kodi, chakula, usafiri, bills za umeme, maji na internet. Aslimia 20-30 kwa starehe na kufurahisha maisha. Aslimia 10-20 kwa akiba na emergency fund. Hii inafaa kwangu kwa sababu inanionyesha balance si kukata kila kitu tu ili niokoe wala kutumia yote bila mpango.

Sera ninayoiyona muhimu zaidi katika kampuni yoyote nisera ya work-life balance kuzingatia usawa kati ya kazi na maisha ya kibinafsi. Kwa nini na iweka juu, inawafanya wafanyikazi wawe na afya na furaha. Kama mtu anawakati wa kupumzika kuwa na familia kufanya mazoezi au hatakulala vizuri. Anarudi kazi anakiwa na nguvu mpya, focus na ubunifu zaidi. Inapunguza burnout na turnover. Wafanyikazi wengi wanaacha kazi kwa sababu wamechoka au wamefeel kama hawana maisha ya nje ya ofisi. Inaonyesha heshima kwa mtu kama binadamu. Kampuni ambayo inaaminia matokeo ndiyo yanawasimamia Sio saangapi ulifika ofisini inaonyesha kuwa inadhamini wafanyikazi kama watu wenye maisha yao wenyewe hii inajenga trust na loyalty.